Ya kwanza, kujitunza kwa kuoga, kunywa, kitu ninachokipenda na kulala mapema au kupumzika. Ya pili, napenda kutumia mitandao ya kijamii. Ya tatu, napenda kutoka na marafiki, kula kuogelea. Ya ine, napenda kusikiliza muziki. Ya tano, napenda kutembea inje, kufurahia hewa safi.

Ninapenda sana kucheza michezo kwa sababu hunipa burudani, kunifanya nisahau mawazo na kunipa changamoto zuri za kufikirisha, vile vile ninapenda kuangalia michezo, kunanifanya nifurahie ushindani, kufurahie ujuzi wa wachezaji na kushangilia timu au mchezo nawapenda. Kwa jumla, napenda kucheza na kutazama michezo yote.

Ili kukamirisha kazi kwa wakati, hupanga majukumu yangu mapema na kueka vipa umbele kulingana na umuhimu wake. Pia nagawanya kazi kubwa katika sehemu ndogo ndogo ili zisionekane nzito na kuhakikisha naipuka mambo yanaonisumbua kama matumizi mengi ya simu. Kwa hivyo, ninabaki na umakini na nashugulika kwa jukumu moja hadi likamirike.

Wikendi zangu huwa najaribu kuzitumia kupumzika na kufanya mambo ya ninayoyafurahia. Mara nyingi huanza siku kwa kulala kidogo zaidi kisha hufanya usafi mdogo nyumbani na kuandaa vitu vilivyo kosa kufanya siku za kazi na penda pia kutembelea marafiki kuangalia filamu au mcheza na wakati mwingine kutoka kutembea ili kubadilisha mazingira. Kwa ujumla wikendi ni muda wangu wa kupumzika, kujiburudisha na kujiandaa kwa wiki inayofuata.

Ndiyo, nimewai kujaribu kufanya yoga na ni shughuli inasaidia sana kupumzi kupunguza msongo wa mawazo na kuleta utulivu wa mwili na akili. Mazoezi yake ni mepesi lakini yenye nguvu hasa kwenye kunyoosha misuli na kupumua kwa utaratibu. Ingawa sikufanya mara nyingi. Yale machache niliyofanya yalinisaidia kujisikia mwepesi na mwenye amani.

Wakati ninapohitaji msaada kazini napenda kwenda kuelezea tatizo langu kwa uwazi kwa heshima kwa mwenzangu au mkuu wangu. Pia hufanya mazungumzo ili kuelewa mwongozo au mbinu bora za kutatua tatizo. Mara nyingine natafuta taarifa au rasilimali zinazoweza kunisaidia kabla ya kuuliza. Kwa kufanya hivyo ninapata msaada unaohitajika na mara nyingi pia hujifunza njia mpya za kufanya kazi vizuri zaidi.

Kazi yangu ninaifanya kwa sasa haina marengo makubwa kwa sababu bado ninahitaji kuelewa vizuri majukumu yangu na jinsi ya kuyafanikisha kwa ufanisi. Hata hivyo nina marengo madogo madogo kama kumaliza kazi kwa wakati, kufanya kazi kwa ubunifu na kujifunza study mpya zinazohusiana na nafasi yangu. Kwa hatua hizi ndogo ninaamini baadae nitaweza kufanikisha marengo makubwa zaidi katika kazi yangu.

Ndiyo, mara kwa mara husoma gazeti ili kupata habari mpya na kuelewa kinachondelea nchini na duniani. Napenda magazeti kwa sababu yanatoa taarifa kwa undani na kwa lugha iliyo wazi. Hata kama siku nyingine sipati muda nikisoma hata kurasa chache. Hunisaidia kukaa karibu na matukio muhimu na kuongeza maarifa yangu.

Ili kushirikiana vizuri na timu, napenda kusikiliza mawazo ya wenzangu na kutoa maoni yangu kwa heshima. Pia ninahakikisha tunagawana majukumu kulingana na uwezo wa kila mtu ili kufanya kazi, kazi ifanyike kwa ufanisi. Wakati wa kutatua changamoto, tunajadili pamoja na kutafuta suluhisho linalofaa. Kwa kufanya hivyo, tunajenga ushirikiano mzuri na kuhakikisha malengo ya timu yanatimia.

Napenda sana filamu za uhalisia na ucheshi. Kwa sababu unifanya nijisikie karibu na maisha harisi huku nikifurai ya burudani nyepezi. Pia napenda filamu zirizo na ujumbe mzuri au zinazofundisha kitu cha mana. Kwa upande mingine wakati mingine wangalia filamu za kistoria au za kusisimua ili kubadirisha mazingira. Kwa jumra napenda filamu zinazoburudisha lakini pia zina mawuthi yenye kuelimisha.

Rangi yangu ya kupendeza ni nyeusi kwa sababu inaonekana maridadi rahisi kuchanganya na rangi nyingine na inapendeza sana kwenye mavazi ni rangi ambayo hunipa hisia na za utulivu na uimara na mara nyingi huifanya iwe chaguo rangu la kwanza ninapochagua kitu. Kwa jumla na nyeusi ni nyeusi ni rangi ambayo siki, sichoki kuiona.

Wakati wa mapumziko ya mchana, napenda kutumia muda huo kupumzisha akili na mwili. Mala nyingi kula chakula chepesi na kunywa kitu ili kupata nguvu tena. Baada ya kula, wakati mwingine napenda kutembea kidogo au kusikiliza mziki ili kuondoa uchovu. Mapumziko haya yanasaidia kurudi kazini nikiwa na umakini na nguvu mpya.

Napenda kula mboga za majani, kwa sukuma, wiki, spinaji na kabichi kwa sababu ni laini, tamu na zina afya. Pia napenda karoti na pilipili hoho ambazo huongeza ladha na rangi kwenye chakula. Kwa ujumla mboga hizi hunifanya, nijisikie vizuri baada ya mlo na hunisaidia sana kumaalisha afya yangu.

Majira ninayoyapenda zaidi ni kipindi cha joto kwa sababu hali ya hewa huwa nzuri na kurahihisha kufanya shuguli nyingi za nje. Wakati huu kuna mwanga na jua wa kutosha, unaweza kusafiri, kutembea au hata kupumzika bila baridi kukusumbua. Pia nguo za kuvaa huwa nyepesi na rahisi, kwa ujumla majira ya joto hunipa hisia za furaha na uhuru zaidi.

Ndio, napenda kucheza michezo ya video kwa sababu hunipa burudani na kunifanya nijisikie huru baada ya siku yenye shughuli nyingi. Michezo ya video hunipa changamoto nzuri, hunifanya kufikiria kwa haraka na wakati mwingine huniunganisha na marafiki tunapocheza pamoja mtandaoni. Njia nzuri ya kupumzisha na kufurahia muda wangu wa ziada.

Muandishi ninayempenda ni ule anayewasilisha hadithi kwa njia rahisi lakini yenye ujumbe wa kina. Napenda waandishi wenye uwezo wa kunifanya nifikirie zaidi kuhusu maisha, kama vile kupitia simulizi za uhalisia au hadithi za kusimua. Vitabu vya aina hii hunivutia kwa sababu huelemisha, huniburudisha na kunipa mtazamo mpya juu ya mambo mbalimbali.

Ningependa kuona maendeleo katika jamii yetu yanayojumuisha elimu bora, huduma za afya na usalama wa kila mtu. Pia ni muhimu kuona fursa za ajira kwa vijana, usawa wa kijamii na miundo mbinu bora katika barabara na maji safi. Maendeleo haya yangeweza kuboresha maisha ya kila mtu, kuongeza ustawi wa familia na kufanya jamii yetu kuwa mahali pazuri pa kuishi.

Ili kueka nenosiri sana manapenda kutumia mchanganyiko wa herufu kubwa na ndogo. Nambali na alama maharumu ili liwe gumu kuthaniwa. Pia sina tabia kutumia maneno rahisi kwa majina au talehe ya kuzaliwa. Nenosiri rinaeza pia kubadilisho mara ko mara na hakina kushirikisho na mtu yeyote. Kwanjia hizi nenosiri ubaki sarama na linatufunza talifa zangu binafsi.

Napenda kufuata Manchester United kwa sababu ni timu yenye historia ndefu na inafahamika kwa wachezaji wake wenye vipaji. Napenda kuangalia michezo ya kila mara, kushangilia mabao na kufurahia kishindi wao. Ingawa wanapokosa kucheza vizuri bado ninawapenda na kuendelea kuwatia moyo. Kwa ujumra kufuatilia timu hii kunanipa burudani na mshikamano wa mchezo.

Hali ya hewa ninayoipenda ni hali ya jua laini na anga safi. Wakati huu, si baridi sana, wala si moto sana. Hali inayofanya iwe rahisi kutembea, pia kufanya shughuli za nje, kupumzika. Pia napenda hali hii kwa sababu inafanya mazingira yawe mazuri, yenye mwanga wa kutosha na rangi zuri za asili. Kwa ujumla, hali hii ya hewa hunifanya nijisikie furaha na utulivu.

Programu ya simu ninaitumia kila siku ni WhatsApp kwa sababu inanisaidia kuwasiliana na marafiki, familia na wenzangu kazini. Pia ninatumia kuangalia jumbe, kutuma picha na video na kushikilia habari muhimu. Kwa sababu ya urahisi wake wa utendakaji wake mzuri, programu hii ni muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku.

Wakati nina msongo wa kazi, napenda kuchukua muda kidogo kupumzika na kutulia akili. Mara nyingi ufanya mazoezi madogo, kupumua kwa kina au kusikiliza mziku, mziki wa utulivu ili kuondoa, stresi. Pia, hujaribu kupanga upya kazi zangu na kuzigawa vipengele vidogo vinavyoweza kukamilika hatua kwa hatua. Kwa njia hii, ninaweza kurudia kazi nikiwa na umakini na nguvu mpya.

Njia ninayo, pumzika mara nyingi ni kusikiliza mziki, kutazama filamu au kusoma vitabu. Wakati mwingine ninapenda pia kutembea kidogo au kufanya mazoezi mepesi ili kuondoa uchovu wa mwili. Kupumzika kwa njia hii, kuna nisaidia kusahau matatizo madogo na kurudi na nguvu na akili safi kwa shughuli zangu za kila siku.

Napenda zaidi kununua vyakula na vitamu kwa sababu hunisaidia kufurahia muda wangu wapia na pia kunipanguvu. Pia napenda kununua mavazi ya vyatu vya vina vinavyonifanya nijisikie vizuri na kujiaminia. Mara nyingi napenda kununua vitu vya nyumbani vinavyo hisisha vinavyo rahisisha maisha yangu ya kila siku. Kwa ujumla kununua vitu hivi hunifanya nijisikie furaha na kulithika.

Timu yangu ninaipenda ya mpila wa mguu ni Manchester United. Napenda timu hii kwa sababu inacheza mpila wa kuvutia, wanyekasi na mashamburizi ya kushangaza. Pia, wachazadio ni wenye vipaji na wanafanya kazi kwa mshikamano mkubwa. Kufuatilia mchezo ya kunanifanya nisherekee ushindi na kushangilia mabao. Na hata wakati wanapokosa kucheza, vizuri bado ninaendelea kuwapenda.

Hufanya marafiki wapya kwa kuzungumza kwa wazi na watu. Wapya na kuonyesha heshima na tabasamu. Mara nyingi huanza kwa kuuliza maswali kuhusu kwao. Kusikiliza kwa makini na kushiliki mawazo yangu. Pia hupenda kushilikiana na wengine kwenye shuguli zao za pamoja kama michezo au kazi za kikundi. Jambo linasaidia ni kujenga uhusiano. Kwa njia hii marafiki wapya huunda. Huundo huunda kwa urahisi na kwa njia ya asiri.

Napenda zaidi hali ya baridi kwa sababu inafanya niwe na raha na ni rahisi kushika hatua za kila siku bila jasho. Pitia kiasi. Baridi pia hunifanya niwe makini zaidi. Kulala vizuri na kufurahia mavazi ya aina mbalimbali. Ingawa joto linafaa kwa shughuli za nje. Baridi hunipa hisia za utulivu na faraja zaidi.

Ninajenga mahusiano mazuri na wafanyakazi wengine kwa kuwa na heshima, usikivu na kushirikiana kwa karibu, napenda kushirikiana kwenye kazi za pamoja, kusaidiana pale, ninapohitajika na kuzungumza kwa uwazi bila kuangalia kibinafsi. Pia ufanya jitihada ili kuwasikiliza wezangu na kudhamini mawazo yao. Kwa njia hii mahusiano yanabaki, mazuri na kazi inakuwa raisi kufanyika kwa mshikamana.

Mimi nakumbuka mwalimu wangu wa kiswahili, ambaye alikuwa mpole, mwenye ustadi wa kufundisha na kila wakati hutufundisha kwa uvumilivu. Hutufanya tupende kusoma kwa kukutumia michezo, hadithi na mazungumzo ya kufurahisha darasani. Pia alisistiza maadili na idhamu, jambo linonisaidia si, tu ki elimu mbali pia, katatika maisha yangu ya kila siku. Mwalimu huyu bado nadhani wa. Kwa heshima na shukurani kubwa.

Ndiyo, nimewahi kujifunza kupiga gitaa na na kitu kinacho furahisha sana kupiga gita ni ku ni kunasaidia kujieleza kwa mziki na kunifundisha uvumilivu na mazoezi ya kila siku. Ingawa bado sijakuwa mtaalamu, mtaalamu kufundishwa na kuju kujaribu nyimbo rahisi kunanifanya nijisikie furaha na kuridhika kila ninapopiga. Kipaji nachotaka kuendeleza zaidi siku zango za usoni.

Kwa kawaida, huwa nalala kwa takribani masaa saba hadi eight kila siku. Hadi nane kila siku. Hii inanisaidia kupata usingizi wa kutosha, kuondoa uchovu wa mwili na akili. Na kuamka nikiwa na nguvu na umakini kwa shughuli zangu za siku. Mara nyingi wakati napata muda zaidi, hupumzika kwa muda chache mchana ili kuongeza nguvu. Kulala kwa muda unaofaa unanisaidia kuwa na afya njema na kuendeleza kwa kazi zangu za ufanisi.

Ndiyo, napenda sana kuchora na kupaka rangi kwa sababu kuna nipa nafasi ya kwonyesha ubunifu wangu. Napenda kutumia rangi mbalibari ili picha zionekana zenye mfuto na hisia. Pia kuchora kunani zaidia kupumzika na kuondoa mawazo ya kuchosha. Hukupia ni kijifunza mbinu mpya za sana kwa jumra ni shuguli inayofurahisha sana.

Ndio, napenda kupika kwa sababu hunipa nafasi ya kuunda vyakula tofauti na kujaribu ladha mpya. Kupika pia kunanisaidia kupumzika na kufurahia wakati wangu wa bure. Huku nikijifunza stadi mpya za jikoni. Mara nyingine napenda kuandaa chakula cha familia au marafiki. Kwani kunanipa furaha kuona wanapenda mlo wangu. Kwa jumla kupika ni shughuli inayonifanya, nijisikie, furaha na kuridhika.

Ninatumia kompyuta zaidi kwa ajiri ya kusoma, kufanya kazi na kuwasiriana na watu. Pia, upenda kutumia kucheza michezo wa video, kuangalia firamu na kutafuta talifa muhimu mutandaoni. Kompyuta unirahisishia kufanya shuguri nyingi kwa haraka na kwa ufanizi. Hiyo kunifanya nijisikie rahisi na kuburudika wakati mmoja.

Ninavyotumia simu yangu ni kuwasiliana na marafiki na familia. Kutuma jumbe, piga simu na kushiriki, kushiriki habari. Pia, hutumia kwa burudani kama kusikiliza mziki, kuangalia video na pia kucheza mchezo simu. Mara nyingine huni hupitia mitandaoni ya kijami kupata habari na kusoma mambo mbalimbali. Kwa ujumla simu yangu ni chombo muhimu kinachonisaidia jinsi ninavyohusiana na watu. Pia muda wangu wa ziada.

Napenda kutumia muda wa familia yangu kwa kukaa pamoja, kuzungumza na kushirikiana. Mara nyingi tunakula pamoja, kucheka, kuangalia, filamu na kufanya, shuguli za pamoja kama kutembea na kucheza michezo nyumbani. Pia napenda kutumia muda huu kujifunza kutoka kwa wazazi na kushirikiana na ndugu zangu. Kwa ujumla muda wa familia hunipa furaha, amani na mshikamano mzuri.

Wakati nina waswasi, napenda kupumzika na kutulia akili angu, maranyingi ufanya mazoezi ya kupumua kwa kina kusikiliza muziki na utulivu au kutembea kidogo ilikuondoa mawazo mabaya. Pia hujaribu kuandika na kuzungumza na mtu naye ninaemuamini kuhusu wafu zangu. Kwanjia hii, ninaeza kupunguza wasiwasi na kurudi na amani ya ndani.

Kitendo cha wema niliwahi kufanya ni kusaidia jirani yangu kubeba mizigo yake ya nyumba wakati alikuwa mgonjwa na hakuwa na nguvu ya kufanya hivyo peke yake. Kitendo hii kilimfurahisha sana jirani yangu na pia kilinifanya nijisikie furaha na kuridhika. Ilinifundisha kwamba vitendo vidogo vya wema vinaweza kuleta mabadiliko makubwa kwa wengi na pia kwa jamii.

Kila siku hufanya mazoezi madogo ili kuimarisha afya yangu na kuwa na nguvu. Mara nyingi napenda kutembea na kukimbia kwa muda mfupi pamoja na kufanya mazoezi ya kunyoosha misuli. Mazoezi haya hunisaidia kuboresha mzunguko wa damu, kuongeza stamina na pia kunifanya nijisike vizuri kihisia na kimwili. Kwa ujumla ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku.

Zawadi nzuri niliopewa mara, moja ni saa nzuri ya mkono kutoka kwa rafiki yangu wa karibu. Nifurahi sana kwa sababu siyo tu ilikuwa ya dhamani, bari pia ilionyesha jinsi rafiki yangu anavyonijari. Kila nikiona sahihi, nikumbusha, mfano wakati mzuri tuliokuwa tukiwa pamoja. Zawadi hii ilinifanya nijisikie maarum na kudhaminiwa.

Shuguli yangu ya kupendeza ni kusoma vitabu na kuangalia filamu. Napenda shuguli hizi kwa sababu hunipa burudani na kunifanya nijisikie vizuri. Pia huongeza maalifa yangu na kunisadia kujifunza mambo mapya. Shuguli hii ni njia nzuri ya kupumzika baada wa siku yenye shuguli nyingi.

Wakati umeme umekatika, napenda kutumia muda huo kwa kufanya shughuli ambazo hazihitaji umeme. Mara nyingi husoma vitabu, kuzungumza na familia au marafiki au kutembea kidogo, pia napenda kupanga mambo yangu ya au kufanya kazi ndogo ndogo nyumbani. Wakati mwingine kutumia muda huu kupumzika na kutulia akili na hivyo, kugeuza changamoto kwa kuwa fur saya kufanya mambo mengine.

Mimi ni mtu wa kwamuka mapema kwa sababu napenda kutumia asubuhi kufanya kazi zangu kwa utulivu na kwa ufanisi. Asubuhi kuwa na hewa safi, mwango wajua na utulivu ambao hunisedia kupanga siku yangu vizuri ingao usiku pia ni mzuri kwa bathi ya shugri, ninaona kuwa kuwa kwa muka mapema kunanipa nguvu na nafasi ya kumaliza mambo muhimu mapema.

Mchezo ninaoweza kushiriki ni mchezo wa kukimbia masafa marefu. Mchezo huu wangu ninaupenda katika olimpiki ni mchezo huu wa masafa marefu. Hasa elfu tano mita na elfu kumi mita. Napenda jinsi wanariadha wanavyopigania ushindi kwa nguvu na uvumilivu mkubwa. Kuangalia mbio hizi kunanipa motisha na kunifundisha umuhimu wa bidii uvumilivu na kufanya mazoezi kwa kujituma. Mchezo unaovutia sana na unaonyesha ustadi wa kipekee wa wanariadha.

Ndio, napenda kupiga picha kwa sababu hunipa fursa ya kuhifadhi kumbukumbu za matukio muhimu na maandhiri mazuri. Pia napenda kuona jinsi picha zinavyoweza kueleza hadithi au hisia bila maneno. Kupiga picha kunanipa furahw na hufanya nipate muda wa kuzingatia maajabu ya mazingira yanayonizunguka.

Ninaishi katika mji wenye, utulivu na usafi. Ambapo nyumba na barabara zimepangwa vizuri. Eneo hii lina, miundo ya kijamii kama mashule, maduka na viwanja vya mchezo ambavyo, vinarahihisha maisha ya kila siku. Watu wa majirani ni wema na husadiana, jambo linaloongeza hisia za usalama na urafiki. Kwa ujumla, mahali ninaishi ni pazuri na linanifanya nijisikie vizuri.

Napenda zaidi chai kwa sababu unipa hisia za utulivu na hufaa kila wakati wa siku. Mara nyingi huipenda yenyesukari kitogo na mara nyingine na mara nyingine na maziwa ikiwa mingi. Kiniwezesha kwanza siku vizuri au kupumzisha kupumzika mchana. Ingawa pia napenda kahawa mara kwa mara chai ni kinywaji ninachokipenda zaidi kwa urahisi na ratha yake laini.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kufikia nafasi ya ungozi na kuwa mutaalamu wa kuaminika katika taalamu yangu. Ningependa pia kuendeleza ujuzi wangu, kuchangia maendeleo ya kampuni, na kushirikiana na wenzangu kwa ufanisi. Kwa kufanikisha lengo hili, nitaweza kuwa na mchango mkubwa, kazini na pia kuboresha maisha yangu, binafsi na ya familia yangu.

Kumbukumbu ninayoogopa ni ile ya tukio ra gari ndogo niliyoshuhudia nilipokuwa mdogo. Kumbukumu hiyo inanikumbusha jinsi hari inaweza kuwa hatari inaweza kuhusu taadhari katika maisha. Kwani tukio ndogo mara nyingine napogusia mawazoni haya huwa naogopa kidogo na napenderea kuepuka kuzirudia hari kama hiyo.

Ndio, napenda kuoga na maji moto kwa sababu hunifanya nijisikie safi na kutulia mwili. Kuoga na maji moto pia husaidia kupumua vizuri, kupunguza uchovu na kutoa utulivu wa akili. Mara nyingine napenda kutumia sabuni yenye harufu nzuri ili kuongeza burudani na raha wakati wa kuoga. Kwa ujumla, kuoga na maji moto ni njia nzuri ya kujitunza na kupumzika.

Programu ni nazotumia mara nyingini WhatsApp, Instagram na YouTube kupitia WhatsApp huwa nawasiriana na familia na marafiki. Wakati Instagram huwa nipa brudana habari mpia YouTube ni naitumia kuangalia video za erimu vichekesho na brudani nyingine. Programu hizi inanisaidia kwawasiriana, kujiburudisha na kupata talifa muhimu kila siku.

Ili kujiandaa kwa mkutano napanga mawazo yangu mapema na kuandaa taarifa zote muhimu zinazohitajika. Pia hufanya mazoezi madogo ya kueleza hoja zangu kwa uwazi na kwa uhakika. Kabla ya mkutano nahakikisha niko na vifaa vyote kama karamu, daftali au kompyuta. Kwa njia hii, ninaingia mkutano nikiwa tayari, nina uhakika na ninaweza kushirikiana kwa ufanisi.

Ningependa kutembelea japani kwa sababu ni nchi yenye utamadunu wa kipekee, teknolojia ya kisasa na mandhari ya kuvutia kama milima na bustani za maua. Pia napenda kuonja vyakula vyao. Kujifunza lugha kidogo, kuona tamaduni na sherehe zao za kienyeji. Kutembelea japani kunge. Kuwa fursa zuri ya kupanua maarifa na kufurahia uzoefu mpya wa kipekee.